Kinachonipa motisha kazini ni marupurupu ambayo huwa tunapata mara kwa mara Kwanza kabisa tunapofanya kazi vizuri na kampuni ikipata faida. Huwa tunarudishiwa shukrani na kupangiwa marupurupu kila wakati. Halafu, kuna wakati kampuni ikipata faida ya juu, huwa na akifurahi lazima atupeleke mahali ambapo tunaweza, sherehekea ama tunaweza kuwa na furaha pamoja. Ili, kesho yake tuwe, tunaweza kufanya kazi zaidi. Halafu, tunapangiwa marupurupu hapa na pale. Tunapewa mazawadi. Hapo, sasa hiyo ndiyo motisha. Tunapata kazini na siyo mtu mmoja bora tu tushirikiane. Tufanya kazi pamoja. Huwa tutazawadiwa. Na kila mtu atafurahi. Hiyo ndiyo motisha kazini na ni napewa kila wakati na huwa nafurahia nikipata hiyo motisha.